Nguvu zangu za kwanza ni kuangalia vile hiyo kazi inaweza fanywa. Halafu natumia nguvu zangu zote kuifanya. Jinsi inavyotakikana kufanyika. Kama ni kulima nalima na nguvu zangu zote. Nikiinua jembe na kupiga mchanga. Kulima kulima. Halafu kama ni kufanya kazi ya mikono. Natumia mikono yangu vizuri kuifanya hiyo kasi. Kabisa naifanya.

Ndiyo, napenda kupiga picha sana. Sana sana kupiga picha mirimani na kwa mabonde. Alafu miti naipenda sana. Wanyama waporini, napenda kuwapiga picha. Na isi picha sinanipendesa wakati nasiangaria na isi bisuri na kufurahia sana sana. Ndiyo, napenda kupiga picha sana.

Wakati wa mgogoro na mtu yeyote yule na jalipu kumuita kumpembeleza ndiyo ni muombe msama na akikata kunisikisa naesa muita mtu mingine awe kati yetu mwenye ako na ukarimu ndiyo awese kutuongeresha atushikanise tuwese kuwa pamoja tena. Mi stakangi kuu kukua na mgogoro na mtu yeyote na tafutanga amani ndiyo tuishi kwa amani.

Kabla ya kulala huwa naangalianga runinga. Nikiangalia runinga naangalia vitu vya nchini mchana wote alafu kisha naangalia vipindi vina kuja kutufunza vya mafunzo vya dini na nyimbo nyingi zinazokuja kwa radio. Alafu baadaye nasoma vitabu vyangu kadhaa alafu nalala.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, sanasana kusaidia mji wangu. Watu waliokuwa wanakuanga wamelala nyumbani mwao wakiwa wagonjwa. Nilikuwa naenda kuchukua kuwapeleka hospitali bila malipo yoyote na kusaidia community kama watu wajane, wazee na watu wanaotaka chakula. Nilikuwa najitolea kuwapea chakula, kuwaosha na kuwatafutia kuni.

Naendanga katika makitaba mara kwa mara kama marabiri kwa mwesi, hili kubandrisha bitabubi yangu ya andithi ya fasi. Ili niweze kuinua kianga changu cha elimu na niweze kuchanua akili yangu maana napenda kuwa na akili nyingi. Sana sana vitabu ya kiswahili, ili niinue kiswahili yangu vizuri napenda kuenda kwa maktaba.

Kwanza kabisa naufikiria huyo mradi vile nitakaoanza, kisha naandika maandiko kamili, ili vile jinsi nitakavyoanza kwa hiyo mradi, halafu natafuta pesa ya kuanza huo mradi, ili niweze kufaulu kwa huo mradi. Sababu nisipofikiria vizuri na kuupanga kwa kalamu yangu sitaweza kufaulu halafu hapo naanza mradi polepole kisha na ushikilia kabisa.

Laa hapana. Kwa sasa hakuna kitu cha maana nimeifadhi. Sababu sijaweza kupata hiyo kitu ya dhamani, ili niweze kuifadhi. Naitafutatafuta wakati nitaupata, nitaweza kujiwekea ili iwe ya kesho. Sababu, hii kazi tunayoifanya ni kazi inayopata viwango vya chini sana, ili hatuwezi kupata kitu. Ya dhamani kuhe kujiwekea.

Ushauri wangu ningependa kumpa mtu mingine ni kuhusu kufanya biyashara ili kujiinua kimaisha. Biyashara ni kitu ya maana sana kumuerekesa mtu kufanya ili apate kuinuka. Na hivo, ningependa kumpa mlafiki yangu ama mtu mwingine kama bire mtoto ama baba yao. Ndiyo tuweze kuinuka na kufanya hiyo biashara.